Juisi ninayoipenda ni mchanganyiko wa paipai na maembe. Ninaipenda kwa sababu ni tamu inatuliza mwili na ina vitamini nyingi asilia. Inanipea nguvu na afya hasa siku za joto. Kunywa juisi ya matunda inanifanya nisikie vizuri na kunisaidia mwili wangu.

Sihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi. Zinaniwezesha kujua ni wapi ninafanikiwa na ni wapi ninahitaji kuboresha. Pia zinanipatia motisha na mwongozo wa kukuwa kitaalamu kwa hakika. Zinanisaidia kuboresha ufanisi wangu kazini.

Rangi ninayoipenda kwa chumba ni rangi ya blue. Ninahisi rangi hii inatuliza inafanya chumba kuwa na utulivu na pia inafanya inafanya kuwa rahisi kupumzika ndani yake. Pia rangi hii ni pambo ni kwa mapambo iko sawa na unasoma vizuri ukikuwa ndani yake. Na pia kupumzika unapumzika vizuri naipenda sana rangi ya blue.

Ninashiriki kwa mziki wa bongo pop classic na reggae kwa mziki wa bongo. Kutoka niwe mchanga ninapenda muimbaji anayeitwa diamond platinum. Ni muimbaji wa tanzania na napenda wimbo zake sana ku tangu nikuwe mchanga nimemsikiza. Ninapenda pia rihana. Na nimekuwa nikisikiza mziki yake changu nikuwe kidato cha kwanza hadi form nne na hua namsikiza hadi kwa sasa. Na kwa rege ninapenda bob mali, nimekuwa nikisikiza mziki yake na hadi kwa sasa hua nainasikiza. Hua ninapenda kusikiza mziki kulingana na siku, ninapo amka na mudi wangu. Ninapenda sana mziki. Na pia huwa inanikumbusha wakati ninapofanya kitu. Kama tuseme kama last week hii wiki imekuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Nikiona kitu nina relate nayo. Ninapenda sana mziki. Na pia huwa inanikumbusha wakati nime spend na my grandmother mziki ni mzuri sana.

Mchezaji wangu bora wa mchezo wa kikapu ni Lebron James ni mchezaji wa mpira wa kikapu anacheza kwa ustadi mkubwa kwa huo mchezo. Anajulikana na anapofanya triple double. Anapopata alama nyingi kuruka kwa mpira, the ribbons, na kusaidia wenzake katika mechi moja. Mmoja wa michezo yake ilikuwa katika NBA Finals ya elfu mbili na ishirini na sita. Wakati aliocheza kwa timu ya Cleveland ya Golden State Warriors Na kusaidia timu yake kushinda taji la NBA baada ya miaka hamsini na mbili. Katika mechi hiyo alionyesha umakini mkubwa nguvu na uongozi wakipekee. Jambo lililomfanya kuwa mchezaji bora wa mechi hiyo. Nina mpenda sana Lebron James. Kwa kuwa yeye ni mchezaji wangu bora na pia alivyo faulu kuvunja rekodi yake.

Kwa asubuhi wa leo, tarehe sita januari twenty twenty six, niliamuka five a.m. Na after kuamka niliomba, nikasali, nikasoma biblia, kifungu kimoja, na ambapo nilienda, nikaingia bafu, nikaoga, nikatoka bafuni, nikakunywa chai na mkate, na pia nikala kiporo, chakula cha jana usiku. Yenye nilibakisha nikarudi nikaenda kazini na gari yangu. Na siku yangu ikaanzia hapo ambapo nilifika kazini na kila mtu alikuwa poa. Tuka soma about historia ya wagonjwa, tuka hand over the shift to us. Kwa kuwa nilikuwa day shift leo. Siku yangu ilikuwa njema na ninafurahi ninapo ninapo kuwa nasi. Na ninaposaidia wagonjwa. Leo hakuna mgonjwa mwenye nilipoteza. Kila mtu alikuwa sawa na pia ubora wao uko sawa. Leo nimekuwa na furaha sana ambapo kila kitu imekuwa sawa. Na nimetoka kazini. Ninangojea kwendelea na siku yangu. Hadi kesho. Na shukuru maulana kwa siku njema.

Naamua natumia video kuwasiliana huwa inasaidia ana kwa ana communication. Na pia huwa inakuwa poa kwa kukomuniket na wenzangu kazini. Na wafanyikazi na pia huwa inanisaidia kukomuniket na familia yangu mama yangu baba yangu na pia ndugu yangu mdogo binamu zangu. Huwa inakuwa convenient sana. Napenda videos.

Napenda kwenda maktabani na huwa ninaenda maktabani kila jumatatu na alhamisi wakati mwingine pia mwishoni wa wiki lakini siku za kazi siwezi kwenda mara nyingi. Huwa ninachagua hizo siku mbili kwa wiki. Na huwa inanifanya kuelimika zaidi.

Naam, napenda kuangalia nyota, napenda kuangalia pia shepu zake kwa kila kwa kila usiku vile ambavyo inachange the shape. Napenda kuangalia nyota na pia huwa naiongelesha. Napenda nyota sana.

Napenda vitabu vya historia. Napenda pia za vya geografia. Enye ino ongelelea kuhusu dunia. Kuhusu different places mahali vitu viko and nature. Napenda pia vitabu vya kunielimisha kuhusu unasi. Napenda pia vitabu vya mapenzi. Napenda pia vitabu vya kingereza. Ya kunifanya ni kuwe naongea vizuri kingereza.

Naam, napenda kupiga chombo cha muziki gitaa. Na pia piano. Mwaka jana nilijifunza Agosti hadi Disemba nilijifunza kucheza piano na hizo na hizo chombo za muziki na gitaa. Ilikuwa mzuri sana ilinifunza a new skill. Na nilifurahi sana kujua kucheza.

Ninapoamuka huwa, ninanza na kusali. Ninaomba, halafu, ninasoma bibilia. Nikisha soma biblia, ninaamka, ninaenda bafuni, najitayarisha, halafu, ninaenda natengeneza kiamshakinywa. Na nala, halafu, ninaenda kwa gari yangu, ninapanga vitu zangu, na ninaenda kazini. Mimi ni a healthcare assistant, ninafanya kazi hospitalini, ninaenda, ninapangana kazi, tunasaidiana na watu wafanya kazi, tunaanza siku na kuhudumia wagonjwa.

Ninapenda chai. Na hiyo ndio kinywaji ambayo huwa ninakunywa kila siku chai ya maziwa. Na majani inachanganywa na maji. Alafu inaboili. Hiyo chai wakati nilianza kukunywa ni wakati ambao nilipokuwa mtoto mamangu ndiye aliniyelezea kuhusu kinywaji hicho alikuwa na tutayarishia tukiwa watoto kila siku hata sahizi tukienda nyumbani. Wanatutayarishia sasa mimi hutayarisha. Na ninakikunywa asubuhi na jioni ninapotokea kazini huwa inanifanya na feel. Nahisi joto kama iko baridi. Na pia inaniburudisha.

Napenda baridi kuliko joto. Kwa kuwa kukikuwa na baridi unaweza vaa sweater na ukuwe bado warm. Nayo kukikuwa na joto kutakuwa na hewa ambayo si mzuri lazima ukuwe unasumbuka ama unakunywa maji nyingi ninapenda baridi.

Ninapenda upepo kwa kuwa upepo ni natural. Upepo ukipiga unavuta hewa safi. Lakini pia AC ni mzuri kwa kuwa kwa gari unaweza pia kupata hewa. Hewa safi na sa zingine kama unamove utapata pia mist imetoka kwa dirisha lako la gari.

Hua napanga wiki yangu ya kazi kuligana na rotuba tulio pewa hospitalini wakati ambao shift yangu itaanza. Na yenye itaisha. Hua nina napanga kazi yangu na pia na Angalia Venye nitapumzika ndo in the beginning mwanzo wa shift nisisikuwe nimechoka na nikuwe sawa ninapokua kwa kitanda cha mgonjwa nisiwe nimechoka zaidi ya vile ninavyochoka.

Naam napenda mvua kwa kuwa huwa inatusaidia kupanda. Huwa inatusaidia mimea inamea. Na angalao ukosevu wa chakula unaisha. Na pia mvua huwe inafanya kukuwe na weather mzuri. Na pia inafanya kusiwe na joto nyingi.

Aina ya filamu ni nayopenda ni filamu za drama kwa sababu zinaonyesha maisha halisi na hisia za watu huwa zinanisaidia kuelewa changamoto za maisha na kufanya nijifunze maadili muhimu.

Wakati wa jua kali au joto kali huwa ninapenda kukaa mahali penye kivuli. Kunywa maji mengi na kupumzika. Pia napenda kuoga na maji baridi. Au kufanya shughuli nyepesi nyepesi ili kuepuka kuchoka zaidi.